Je, unapenda kuogelea? Ndiyo, napenda kuogelea mahali popote palipo na maji mengi na salama. Niendapo pwani, napenda kuogelea kwenye bahari. Nyumbani, naogelea mtoni au kwenye bwawa lililo karibu nami. Wakati mwingi huwa naogelea na watoto wangu majira ya wikendi au tunaposafiri wakati wa likizo. Kuogelea baharini ni rahisi kuliko kwenye bwawa au mto, kwani maji yenye chumbi husaidia katika kuelea.

Je, unapenda kukimbia? Ndiyo, napenda kukimbia kama moja wapo ya mazoezi ya mwili wangu. Huwa nakimbia angalau siku tatu kila wiki. Hapo mbeleni, nilikuwa mwanariadha na kukimbia kwenye mashindano mengi. Niliwahi kushinda nishani katha za zahabu na fedha katika mashindano ya kukimbia. Kwa sasa, nimeacha mashindano na kubaki kukimbia tu kwa manufaa ya mwili wangu. Wakati mwingine, huwa nashiriki kwenye maradhoni za heri zinazonuia kukusanya pesa za miradi kama kupigana na magonjwa au kuhifadhi mazingira.

Kio gani muhimu katika maisha yako? Kuna matukio mengi muhimu ya liotokea maisha ni mwangu, ila ni nalolienzi kabisa ni kuzaliwa kwa mtoto wangu wa kwanza. Juma alizaliwa tarehe mosi mei mwaka wa elfu mbili ishirini na tano na kubadilisha maisha yetu kabisa. Tangu kuzaliwa kwake, nimepata motisha mpya ya kufanya kazi na kumlea Pia imenipelekea kumpenda zaidi mama yake Mke wangu alienifanya baba na kunipanulia familia furaha ya siku ya kuzaliwa kwa juma bado ni changa kilini mwangu na tukio hilo ndilo msukumo wangu wa kila siku kwa sasa.

Unafanya nini kushirikiana na timu? Ili kushirikiana na timu yangu, ninahakikisha mawasiliano kati yetu ni ya haraka na kweli wakati wote. Ninahakikisha kuwa tunampongeza kila mtu wakati anapofanya vizuri na kumkosoa kwa haraka hivyo hivyo. Wakati wa matayarisho, nahakikisha kuwa maagizo yote yameeleweka na kila mtu. Pia napenda kuwajulia hali wanatimu wenzangu na kuwasaidia kadri ya uwezo wangu wanapokuwa na matatizo. Baada ya kukamilisha mradi, huwa tunasherehekea pamoja ili kuongeza uwiano kati yetu.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Mambo ninayopenda zaidi katika mtaa wangu, ni usalama wake na ushirikiano kati ya wakaazi wenzangu. Mtaani petu ni pahali salama pa kutembea au kuendesha gari wakati wowote wa siku. Watoto wanapocheza nje, hatuna hofu ya usalama wao kwani kila mwanamtaa anachunga watoto wote. Tunashirikiana kwa karibu katika mambo yote, yawe ya furaha au ya kilio. Kila mtu huitikia wito na kusaidia wakati wa matukio kama arusi, michango, kusafisha mazingira, kushabikia timu ya mtaa na mambo mengine mengi.

Unapiga picha mara ngapi? Napiga picha mara nyingi sana. Takriban picha tatu kwa siku. Napenda kupiga picha kama kumbukumbu ya mambo ninayofanya. Kumbukumbu ninayopenda kuweka kwa picha ni ile ya ngazi za mtoto wangu anavyokua. Ninapicha yake karibu kila siku tangu alipozaliwa. Pia napenda kupiga picha ninaposafiri na ninapoendesha mambo ya kila siku. Kila ni napokuwa na likizo, huwa nakaa kuziangalia picha zangu na kutabasamu kwa matukio ya hapo mbeleni. Napiga picha kwa kutumia simu na pia kwa kamera ya kitaalamu. Huwa nachagua picha chache nzuri zaidi nazichapisha na kuzibandika ukutani aitha kazini au nyumbani.

Eleza hali ya hewa leo. Hali ya hewa leo ni yenye upepo mkali na baridi nyingi. Kuna dalili za theluji kutiririka. Utabiri unaonyesha kuwa joto la leo halitapita nyusi 5 centigredi. Kwa sababu hii, tumewavalisha watoto nguo nzito wanapoenda shule na tunavaa hivyo hivyo tunapoenda kazini. Nyumbani tumewasha joto ili kupigana na baridi ya leo.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako? Ningependa kufika kilele cha uwezo wangu katika kazi ninayoifanya. Natia bidii ili nikumbukwe kama muhandisi bora zaidi katika kitengo changu. Ili kufanikisha haya, ninafanya kazi yangu kwa bidii na ukakamavu mwingi. Pia ninaongeza masomo na ufundi wangu kila ninapopata nafasi. Iwapo mungu atanijalia, nitashukuru kama kuongezeka kwa ufundi na uzoefu wangu kuta ambatana na kuongezeka kwa cheo na mamlaka kazini.

Niambie kuhusu timu unayoipenda ya mpira wa miguu. Timu ninayoipenda zaidi ya kadanda ni Gor Mahia. Hii ndiyo timu yenye mafanikio makubwa zaidi nchini Kenya. Imewahi kulitoa kombe la ligi kuu mara ishirini kumi zaidi ya mshindani mwingine ya yote. Timu hii ina mchezo wa kupendeza unawavutia watu wengi kila inapocheza. Haijalishi Gor Mahia inacheza wapi nchini Kenya au barani Afrika mashabiki watafurika. Tabia na mienendo ya mashabiki hawa pia ni onyesho la kivyake. Nyimbo na densi zao ni vutio linaloweza hata kufanya usahau kutazama mchezo.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Ili kupunguza matumizi ya plastiki, ninafuatilia maagizo ya wizara ya mazingira. Madukani, ninaomba nisiwekewe bidhaa kwenye mifuko ya plastiki. Ninapokuwa na chombo cha plastiki kama vile chupa ya maji, huu anakitumia kwa kazi nyingine kama vile kunyunyizia mimea maji, badala ya kukitupa kama taka. Hua naichukua kama jukumu kurudisha vyombo vya plastiki kwa kampuni zenye mfumo wa kuhichakata tena. Pia ni nawafunza watoto na jamii yangu umuhimu wa kuepuka na kupunguza matumizi ya plastiki.

Unasherehekea siku yako ya kuzaliwa vipi. Ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuandaa sherehe kubwa na kuwaalika marafiki. Ninachinja ng'ombe na kupika chakula kingi. Pia natayarisha mvinyo ili watu wajivinjari. Siku hii ni kumbusho kuwa ninabahati kuwa hai. Kwani kuna wengi waliotamani kufika umri kama wangu ila hawakujaaliwa. Ni siku ya shukrani kwa mola.

Niambie kuhusu kitabu unachokipenda zaidi. Kitabu ninachokipenda zaidi ni Biblia takatifu. Kitabu hiki ni mwongozo wa kuishi maisha imara na thabiti. Kina nipa maagizo na kunielekeza kuepuka njia zenye mathara. Pia kina wasia mwingi usiobadilika miaka nenda miaka rudi. Kupitia Biblia ni meweza kujiinua kibinafsi na pia kuinua jamii yangu hiki ni kitabu ni nachokisoma kila siku ni kiwa nyumbani, safarini, likizoni au kazini.

Unapenda kutembea wapi? Ninapenda kutembea ng'ambo kila ninapopata nafasi. Haijalishi kama ni safari ya kikazi au nilikizo. Bora matembezi yapo, nitakuwa nimerithika. Hivi karibuni ni mesafiri mjini Dubai na nikaupenda sana. Awali niliweza kutembea ujerumani, misri, ushelisheli, uingereza na uhispania. Napenda kusafiri ili kupata nafasi ya kushuhudia maisha ya watu wengine. Safari zangu zimenwezesha kushuhudia misingi mingi ya kijami, kisiyasa na pia kidini.

Harufu gani unayoipenda? Harufu ninayoipenda ni ile ya ua la waridi. Harufu hii iliojaa kwenye bustani yangu huniliwaza na kunituliza akili. Pia inaniletea kumbukumbu za utotoni nilipokuwa nikicheza na ndugu zangu nyumbani. Inanikumbusha mamangu mzazi jina lake waridi. Hata nikiwa mbali na nyumbani, harufu ya ua la waridi hunibeba na kunirudisha kwenye mzizi yangu. Ninapo nunua manukato huwa nasisitiza kupata yaliyo na harufu hii.

Unapenda kula wapi nje ya nyumbani? Nje ya nyumbani, napenda kula kwenye mitaa ya mabanda. Huku kuna vyakula vingi nisivyopata nyumbani kila siku. Wapishi wa vibanda huwa na ubunifu mwingi wakutengeneza vyakula vipya. Wanapenda kufanya majaribio na viungo, mara nyingi wakiibuka na vyakula vipia venye latha nzuri na vilivyo vitamu sana. Bali na ubora wake, vyakula vya vibanda ni vya bei nafuu mno.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Ningependa sana kujifunza ufundi wa mbao. Hili ni jambo ambalo nimeendelea kulitamani kila ninapo mtazama ami yangu Abdala akiwa kazini mwake. Abdala ni seremala maarufu sana. Anafanya kazi yake kwa makini na anaienzi sana. Nimemwambia mara nyingi kuwa ningependa anifunze kazi yake. Japo sina uwezo wa kufikia ustadi wake. Amekubali kunifunza kila nitakapopata likizo kazini.

Kitendo gani cha wema umewahi kufanya? Kitendo cha wema nilichowahi kufanya ni kushugulikia wahusika wa ajali. Nilikuwa naelekea nyumbani kutoka kazini wakati wa usiku, nilipopata magari mawili yaliyogongana uso kwa uso barabarani. Hapo hapo nilipigia polisi na nikashuka kwenye gari langu kuwapa huduma ya kwanza. Hakukuwa na mtu mwingine njiani, lakini nilifanya bidii kuwanasua wote wanne kutoka kwenye magari hayo. Ilikuwa ni bahati kubwa kwani gari moja lililipuka na kuwaka moto punde tu nilipowaokoa watu wale baadaye niliandamana na polisi kuwapeleka hospitali wote walipata matibabu na wakapona vizuri.

Je, unaweka picha zako mtandaoni? Ni nadra sana mimi kuweka picha zangu mtandaoni. Huwa ninaweka picha mtandaoni wakati tu inaponibidi kama vile picha za maonyesho kwenye mitandao ya kijamii au ninapohitaji kuonyesha miradi ya kazi iliyokamilika. Sipendi kuweka picha zangu mtandaoni kwani kuna watu wenye nia mbaya wanaweza kuzitumia kwanjia ya kunidhalilisha. Aidha, kutuma picha nyingi mtandaoni kunaweza kuonekana kama majivuno Jambo ambalo sijimudu kufanya.

Je, unatoa sadaka au michango? Ndio, ninatoa sadaka na pia michango tofauti. Sadaka ni jinsi yangu ya kuonyesha shukra ni kwa baraka nyingi ni nazo zipokea kila siku. Ni ishara ya kuwa nimerithika na nilichopewa na hivyo nimetoa zingine kwa matumishi ya Mola. Ninatoa michango tofauti ili kusaidia jamii yangu. Ninashiriki kwenye harambee za mambo kama karo ya shule, bili ya hospitali, harusi na mambo mengine.

Ni lengo gani la muda mrefu unalo kazini? Lengo langu kuu kazini kwa muda mrefu ni kufungua kiwanda kipya na kuteuliwa kama msimamizi wa kiwanda hiki. Ninafanya bidii kuhakikisha kampuni inapanuka ili kufanikisha lengo hili. Tayari nimepewa na fasi za kusimamia vitengo tofauti tofauti kazini. Nilifaulu kwenye vitengo hivi vyote na sasa najihisi ninawezo wa kusimamia kiwanda kizima. Wafanya kazi wenzangu wamenisifia kwa uongozi wangu mwema wengi hawachelewi kunikumbusha kuwa wangependa kunifuata katika kiwanda kipya wakati kita kapofunguliwa.

Niambie kuhusu michezo unayopenda kutazama. Napenda sana kutazama michezo ya riadha. Mbio tofauti hunipa raha kwa njia tofauti. Mbio ya mita mia moja hunipendeza kwa nguvu na kasi inayothihirika ndani ya sekunde kumi. Kufumba na kufumbua, shindano hili limekwisha. Hakuna nafasi hata kidogo ya kufanya makosa. Mbio hii inanifarahisha hata zaidi ikiwa kuna kuruka viunzi. Mbio za kupokezana vijiti nazo huhitaji ushirikiano mkubwa wa timu. Ni ustadi mkubwa kutoangusha kijiti mtu akiwa kwenye mbio kali. Masafa marefu nayo hutufunza umuhimu wa kufanya hesabu na pia uthabiti wa kumaliza shindano refu.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Napenda kuogelea wakati wa jua kali. Ni wakati mzuri wa kwenda kwenye bwawa na kujitumbukiza wakati jua limejipachika angani. Wakati huu pia ni mwema wa kuwafunza watoto jinsi kuogelea kwani wanaweza kukaa ndani ya maji kwa muda mrefu bila kuathirika na baridi. Mwezi wa tisa ndiyo mwezi wenye jua kali kabisa mjini mwetu. Wakati huu, huwa naogelea kila siku majira ya alasiri.

Unafanya nini kulinda mazingira? Ninafanya mambo mengi sana kuhifadhi mazingira. Kwanza, nimejiepusha kabisa na mbolea na kemikali zenye madhara kwenye shamba langu. Ukulima wangu wote ni wakikaboni na mbolea ya kiasili. Pili, nimefanya jitihada kubwa kuzuia momonyoko wa udongo. Nimechimba mitaro, nimepanda nyasi na pia miti. Tatu, ninawaelimisha watoto wangu umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Wamepanda miti yao na wanaitunza vyema Kwa njia hii, ni nahakikisha mazingira ya tatunzwa hata na kizazi kijacho.

Sera gani ya kampuni unaiona muhimu? Sera ninayoithamini sana ya kampuni kwa wafanyakazi wake ni utu. Katika kampuni yetu, tunawathamini wafanyakazi sawia na wateja wetu. Hatusemi mteja kwanza bila kumjali mfanyakazi. Tunasizitiza kuwa mfanyakazi wa hali yoyote, lazima apate mapumziko ya kutosha, apate malipo ya haki, na akubaliwe kushugulikia familia yake kila anapohitajika. Kuwa kampuni yenye utu hupelekea wafanyakazi wake kuwa wenye furaha na motisha kubwa ya kufanya kazi.